Habari huwa napata mahali kwingi naweza pata huko tiktok wakati mwingine pia naenda naangalia habari youtube wakati mwingine pia naezaona habari twitter inalingana ni wapi Kwa sababu habari siku hizi iko kila mahali, waeza pata kwa mitandao kwa programu tofauti tofauti.

Huwa nafanya mambo kadha ili nijiandae kwa mkutano. Huwa nahakikisha kwamba najua kile ambacho kinacho ongelewa katika mkutano huo. Nahakikisha kwamba niko na nguo nzuri ambayo inaendana na hiyo mkutano kwa sababu nguo ni kitu ya maana sana. Nahakikisha pia niko na maoni yangu ambayo naeza sema katika mkutano huo.

Kazini changamoto ni mingi sana. Lakini kama kuna changamoto ambayo ni mbaya sana ni kwamba. Huko kazini wafanyi kazi wenzako. Huwa wanaoneana wivu. Wanakuonea ata wewe wivu wakati unafanya kazi mzuri. Tuseme upandishwe cheo. Kutoka cheo ya chini. Kwenda ya juu. Wivu iko juu sana huko kazini. Na hio ni changamoto.

Naam mimi napenda muziki wa bongo. Na muimbaji ambaye ananifuraisha wa bongo anaitwa Diamond. Niwa huko Tanzania. Na wakati ambao na wakati ambayo na starehe. Au kama nafanya kazi za nyumba. Naam na pia huwa najihisi vizuri sana. Hata huwa naimba pamoja na wimbo ikiimba kwa televisieni.

Chakula ambacho mimi hukula mara nyingi mchana ni mchele na nyama. Huwa napenda nyama sana na ata nikiweza sanasana huwa nakula nyama mara mingi sana ata kwa wiki. Lakini kwa siku ni mchele na nyama ndio chakula ambacho huwa nakula mara nyingi.